Mimi hupendelea chakula chenye ladha ya viungo kwa sababu hunipa hisia ya nguvu na hari ya kujalibu mambo mapia. Latha hii hunikumbusha kuwa maisha na kazi vinahitaji ubunifu na ujasiri na kukabiliana na changamoto. Vile vile napenda latha ya nye uyano watamu na chachu kidogo kwa sababu inanifundisha umuhimu wa kudumisha usawa. Hata katika kazi, ninajitahidi kuleta uyanokati ya ubunifu na nidhamu, ili matokeo yawebora na yenye kuleta tija.

Mimi hupendelea kusoma kwa sababu kupitia kusoma na pata maarifa mapya na mtazamo mpana. Kusoma hunisaidia kuelewa mbinu tofauti na kunipa ujuzi wa kuboresha kazi zangu. Hata hivyo, pia napenda kuandika kwani kunaniwezesha kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikisha wengine. Kwa hivyo, kusoma hunijenga na kuandika hunisaidia kutoa mchango wangu kwa timu na shirika.

Mimi hupenda sana harufu ya kahawa safi inayo tengeneza hasubuhi. Harufu hii hunipa hisia ya nguvu na kuamsha akili yangu, ikinifanya kuanza siku kwa ari na umakini. Zaidi ya ladha yake, harufu ya kahawa hunikumbusha umuhimu wa nithamu na maandalizi mazuri, kwani kila kikombe kinahitaji hatua sahihi ili kitoke vizuri. Hii inanihamasisha pia kazini. Kama vile kahawa inavyohitaji umakini hata kutengeneza, ndivyo ninavyo penda kufanya kazi kwa makini na kuhakikisha matokeo bora. Vile vile, harufu ya kahawa hunihusisha na mshikamano wakijamii, kwa sababu maranyingi huleta watu pamoja mezani. Hivyo, harufu hii kwangu situ burudisho, bali ni alama ya nguvu, umakini, na mshikamano ambao pia ninathamini katika mazingira ya kikazi.

Uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni wakati nilifanya kazi kama muratibu wa miradi. Nilijifunza wa muhimu wa kupanga kazi kwa ufanisi, kushirikiana na timu, na kudumisha mawasiliano ya wazi. Changamoto za kusimamia muda na rasilimali zilinifundisha kuwa na nidhamu na kubadilika haraka kulingana na hali. Mafunzo haya ya menijengea kuwa mtu anaye jali matokeo na anaye jua kushirikiana na wengine, sifa ambazo na amini zitakuwa muhimu sana katika nafsi hii.

Ndiyo, ni mewai kujifunza kupiga gitaa na uzoefu huo umenifundisha mambo mengi zaidi ya muziki pekee. Nilipo anza, niligundua kuwa kujifunza chombo cha muziki huhitaji nidhamu ya hali ya juu na uvumilivu kwa sababu kila hatuwa ndogo ya mazoezi hujenga msingi wa ujuzi mkubwa. Kupiga gitaa kuna hitaji umakini, kusikiliza kwa makini na kurudia mara nyingi ili kufikia matokeo bora. Hii imenisaidia pia katika maisha ya kikazi. Kwani nimejifunza kwa mafanikio hutokana na juhudi za kila siku na kujitolea. Zaidi ya hayo, muziki hunihamasisha kuwa mbunifu na kufikiria kwa njia tofauti. Jambo ambalo natumia kazini ninapo kabiliana na changamoto mpia. Pia nimegundua kuwa kupiga ngitaa ni njia mzuri ya kushirikiana na wengine. Kwa sababu mara nyingi muziki huleta watu pamoja na kuimarisha mshikamano. Kwa hivyo, ingawa gitaa si burudisho, mafunzo yake ya menijenga katika nidhamu, ubunifu na mshirikiano. Sifa ambazo ni nathmini sana katika kazi na maisha kwa ujumla.

Kila wiki ninapanga kazi zangu kwa kuanza na kutathmini malengo makuu ya shirika na majukumu yangu binafsi. Jumatatu huwa siku ya kupanga na kueka vipaumbele, ambapo naorodhesha kazi zinazohitaji umakini wa haraka na zile za muda mrefu. Kila siku ninagawanya majukumu kwa vipindi, ninahakikisha kazi ngumu na zinazo hitaji umakini mkubwa nazifanya asubuhi wakati ya akili yangu iko safi. Katikati ya wiki, ninapenda kufanya tathmini ya maendeleo ili kuona kama niko kwenye mstari sahihi na kurekebisha mpangilio iwapo kuna mabadiliko. Mwishoni mwa wiki, ninapenda kutenga muda wa kutafakari na kujifunza kutokana na changamoto zilizo jitokeza ili wiki inayofuata iwe bora zaidi. Utaratibu huu hunisaidia kudumisha nidhamu, kuzingatia muda na kuhakikisha matokeo bora kwa timu na shirika kwa ujumla.

Mimi hupendelea zaidi kucheza michezo kwa sababu hunisaidia kudumisha afya na kunipa nguvu mpya. Kupitia michezo, nimejifunza nidhamu ya mazoezi ya mara kwa mara na umuhimu wa kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha lengo moja. Ata hivyo, pia napenda kutazama michezo kwa sababu hunifundisha mbinu na mikakati tofauti na mara nyingi hunihamasisha kuwa mbunifu na mwenye uvumilivu. Kwa hivyo, michezo kwangu si burudisho pekee, bali ni njia ya kujenga mushikamano, kujituma na kuimarisha uwezo wa kushirikiana. Sifa ambazo pia ninazileta katika mazingira ya kikazi.

Chakula ninachopenda zaidi ni samaki wa kukaanga pamoja na mboga safi. Na penda ladha yake kwa sababu hunipa hisia ya afya na uwiano na hunikumbusha umuhimu wa kula chakula kinachojenga mwili. Zaidi ya ladha, samaki hunihusisha na mshikamano wa kifamilia kwani mara nyingi huliwa pamoja na wapendwa. Hii inanifundisha kuwa kazi pia ni mshirikiano na mshikamano wa timu. Vile vile kupenda chakula chenye afya kunanisaidia kudumisha nguvu na umakini sifa ambazo ninazileta kazini ili kuhakikisha matokeo bora.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini ninapenda kuanza kwa kupanga majukumu yangu kulingana na vipaumbele Kila asubuhi naorodhesha kazi muhimu zaidi na nazianza wakati akili yangu iko safi Pia natumia kalenda na zana ya kidigitali kufuatilia muda na kuhakikisha kila jukumu linafanyika kwa wakati Ninapenda kugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogondogo ili kuepuka msongamano na kuongeza ufanisi Aitha natenga muda mfupi wa mapumziko ili kuendelea kuwa na nguvu na umakini siku nzima mwishoni mwa wiki ninapenda kufanya tathmini ya maendeleo ili kujua maendeleo ya kuboresha Utaratibu huu hunisaidia kudumisha nidhamu kuzingatia malengo na kuhakikisha matokeo bora kwa timu na shirika kwa ujumla.

Tunda ninalolipenda zaidi ni embe. Napenda ladha yake tamu na harufu yake safi ambayo hunipa hisia ya furaha na nguvu mpia. Embe pia hunikumbusha umuhimu wa afya na uwiano kwa sababu ni chanzo kizuri cha vitamini na hunisaidia kudumisha nguvu kazini. Zaidi ya ladha yake, embe unihusisha na mshikamano wa kifamilia kwani mara nyingi huliwa pamoja na wapendwa. Hii inanifundisha kuwa kazi pia ni mshirikiano na mshikamano wa timu. Kwa hivyo, kupenda embe kwangu si tu suala la ladha. Bali ni alama ya afya, mshikamano na nguvu chanya ambazo ninazileta katika maisha na kazi.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni wakati familia yangu ilipokuwa ikikusanyika pamoja jioni kwa chakula na mazungumzo. Tukio hilo lilinifundisha mshikamano, kushirikiana na umuhimu wakusikilizana. Nilijifunza kwamba kila mtu ana mchango wake na kwa kushirikiana tunaunda furaha na amani. Ata sasa kazini, kumbukumbu hio hunikumbusha kuwa mshikamano wa timu na mawasiliano mazuri ni msingi wa mafanikio. Ni kumbukumbu ambayo hunipa nguvu na kunikumbusha dhamani ya kushirikiana na wengine kwa heshima na upendo.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, nimekua nikijitahidi kubadilisha tabia zangu za kila siku. Kila mara ninapotoka nyumbani, hubeba mfuko wa kitambaa badala ya kutumia mfuko wa plastiki dukani. Pia natumia chupa ya maji ya chuma inayoweza kujazwa tena badala ya kununua chupa za plastiki zinazotupa mara moja. Ninapochagua bidhaa napendelea zile zilizo na viunganisho vya karatasi au glasi kwa sababu ni rahisi kurejelewa na haviharibu mazingira. Aidha, ninahamasisha wenzangu wa familia yangu kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki kwani hatua ndogo za kila mtu huleta mabadiliko makubwa kwa pamoja. Kupitia utaratibu huu, nimejifunza nidhamu, uwajibikaji na mshikamano wa kijamii. Sifa ambazo pia ninazileta kazini ili kuhakikisha tunafanya kazi kwa njia endelevu na yenye manufaa kwa vizazi vijavyo.

Ndio, nimewai kununua tikiti za Tukio. Na uzoefu umenifundisha umuhimu wa kupanga mapema na kuwajibika. Ili kuhakikisha napata na fasi, nilijifunza kutafuta taarifa kwa wakati, kulinganisha chaguo na kufanya maamuzi haraka. Pia niligundua kuwa na kununua tikiti mara nyingi kunahusiana na mshikamano wakijamii. Kwa sababu mara nyingi huenda kwenye matukio na marafiki au mafamilia. Hii inanifundisha kuwa kazi pia inahitaji mushirikiane na maandalizi mazuri ili kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa hivyo, ata tukio ndogo la kununua tikiti limekuwa somo la nithamu, uwajibikaji na mushikamano. Sifa ambazo ni nazileta katika maisha na kazi.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa mbio za masafa marefu. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji nidhamu, uvumilivu na uwezo wa kupanga kasi ili kufanikisha ushindi. Kila mwanariadha huanza na nguvu, lakini ni yule anayejua kudumisha kasi na kuhimili changamoto ndiye anayefanikisha lengo. Hii inanifundisha kuwa hata kazini, mafanikio sio ya haraka bali ni matokeo ya juhudi za kila siku. Uvumilivu na mpangilio mzuri. Zaidi ya hayo, riadha hunihamasisha kuwa na moyo wa ushindani wa haki na kuendelea kuboresha uwezo wangu binafsi. Kwa hivyo, kupenda riadha kwangu si tu burudisho, bali ni alama ya nidhamu, uvumilivu na kujituma, Sifa ambazo ninazileta pia katika kazi.

Malengo yangu ya kazi ni kujenga ujuzi na uzoefu ambao utanifanya kuwa mchango muhimu kwa shirika. Kwa muda mfupi, ninataka kuimarisha uwezo wangu wa kushirikiana na timu, kuongeza tija, na kujifunza mbinu mpya zinazohusiana na taaluma yangu. Kwa muda mrefu, ninakusudia kuchukua majukumu makubwa zaidi ya uongozi na kusaidia shirika kufanikisha malengo yake ya kimkakati. Ninapenda kazi yangu iwe na athari chanya kwa shirika na jamii na kwa hivyo malengo yangu yamejikita katika kujituma, kujifunza kila siku na kuleta ubunifu unaoendana na dira ya kampuni.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea kwenye shughuli za kijamii na kusaidia pale inapohitajika. Mara kwa mara ninashiriki katika kampeni za usafi wa mazingira na pia napenda kushirikiana na vikundi vya vijana ili kuhamasisha nidhamu na kujituma. Pia ninasaidia majirani na familia yangu kwa kushirikiana katika shughuli ndogondogo za kijamii, jambo ambalo hunijenga kuwa mtu mwenye mshikamano na huruma. Ushiriki huu umenifundisha kuwa jamii ni msingi wa mshirikiano na maendeleo na mafunzo haya ninayatumia pia kazini na kushirikiana na wenzangu, kuwajibika na kuhakikisha tunafanikisha malengo ya pamoja.

Ninafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Wakati huu akili yangu huwa safi na nina nguvu nyingi, hivyo naweza kushughulikia majukumu magumu yanayo hitaji umakini mkubwa. Napenda kupanga kazi zangu kwa kuanza na vipaombele vikubwa asubuhi, kisha kuwacha majukumu mandogo hao ya ubunifu kwa mchana. Utaratibu huu hunisaidia kuongeza tija na kuhakikisha kazi muhimu zinafanyika kwa ufanisi. Hata hivyo, nimejifunza pia kubadilika kulingana na mahitaji ya timu na shirika ili kuhakikisha malengo ya pamoja yanafanikishwa.

Ninapo kutana na tatizo kazini, hatua yangu ya kwanza ni kuchukua muda kulielewa kwa kina. Ninatathmini chanzo chatatizo na kusanya taarifa muhimu kabla ya kufanya uamuzi. Kisha naorodhesha suluhisho zinazo wezekana na kuzingatia faida na changamoto za kila moja. Mara nyingi napenda kushirikiana na wenzangu kwa sababu mtazamo watimu huleta mawazo mapya na husaidia kupata suluhisho bora zaidi. Baada ya kuchagua njia sahihi, ninapanga utekeleshaji kwa hatua ndogondogo ili kuhakikisha tunafanikisha bila kusababisha matatizo mapya. Mwishoni, ninapenda kufanya tathmini ya matokeo ili kujifunza na kuboresha mbinu zangu kwa siku zijazo. Utaratibu huu hunisaidia kushugulikia changamoto kwa utulivu, ubunifu na mshirikiano.

Ninahifadhi data yangu kwa kutumia huduma salama za wingu pamoja na nakala za akiba kwenye kompyuta ya binafsi huduma za wingu hunirahisishia kupata taarifa popote na wakati wowote Huku nikihakikisha zinalindwa kwa kutumia neno siri imara na uthibitisho wa hatua mbili Pia ninatengeneza backup mara kwa mara kwenye vifaa vya kuhifadhi kama external hard drive ili kuhakikisha taarifa hazipotei iwapo kutatokea changamoto ya kiteknolojia Utaratibu huu hunisaidia kudumisha usalama mpangilio na upatikanaji wa haraka wa kwa data Sifa ambazo pia ninazileta kazini ili kuhakikisha taarifa za shirika zinalindwa na kupatikana kwa urahisi.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni Japani. Napenda jinsi ilivyoweza kuunganisha teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale kwa uwiano wa kipekee. Ningependa kujifunza nidhamu na falsafa ya kazi ya wajapani ambayo imekuwa mfano wa ubunifu na ufanisi duniani. Pia napenda mandhari yake ya asili kama milima na bustani za kijapani ambazo huniamasisha kuwa na utulivu na ubunifu. Hamu ya kutembelea Japani inanihamasisha kuwa mtu anayejali kujifunza mambo mapya, kuheshimu tamaduni tofauti na kuuleta mawazo mapya kazini.

Wakati ninahitaji msaada kazini, hatua yangu ya kwanza ni kuchunguza tatizo kwa kina ili kuelewa nisehemu ipi hasa inahitaji msaada. Kisha ninawasiliana na wenzangu au kiongozi wangu kwa uwazi. Nikieleza changamoto na hatua nilizo jaribu tayari. Napenda kushirikiana kwa sababu mara nyingi mawazo ya timu huleta suluhisho bora zaidi na husaidia kujifunza mbinu mpya. Baada ya kupata msaada, ninahakikisha ninajifunza kutokana na uzoefu wa ili siku zijazo niweze kushughulikia changamoto kwa ufanisi zaidi. Utaratibu huu hunisaidia kudumisha uajibikaji mshirikiano na kujifunza kila siku.

Ili kuweka afya nzuri, inajitahidi kula chakula chenye uweano walishe, kufanya mazoezi mara kwa mara, na kupata usingizi wakutosha. Pia ninapunguza msongo wa mawazo kwa kupanga muda wangu vizuri na kushiriki katika shuguli za kijamii zinazo niweka na furaha. Utaratibu huu nisaidia kuwa na nguvu, umakini na ari ya kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hivyo, kudumisha afya kwangu siitu suwala la binafsi. Bali ni msingi wakuangaza tijana kushirikiana vizuri na timu kazini.

Keki ninayoipenda zaidi ni chocolate cake. Napenda ladha yake tamu na jinsi inavyoweza kuleta furaha na mshikamano wakati wa sherehe. Keki hii hunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na wengine kwa sababu mara nyingi huliwa pamoja na familia au marafiki. Pia inanihamasisha kuwa na ubunifu na kufurahia matokeo ya kazi nzuri. Kwa hivyo, kupenda chocolate cake kwangu sio tu swala la ladha, bali ni alama ya mshikamano, furaha na ubunifu ambazo ninazileta pia kazini.

Nyama ni nayo ipenda zaidi ni samaki. Napenda samaki kwa sababu ya lata ya lkw safi na faida nyingi za kiafia. Samaki ni chanzo kizuri cha proteini na virutubisho muhimu kama omega 3 ambavye usaidia afe ya moyo na ubongo. Ninapa ukula samaki mara nyingi unikumbusha mushikamano wa kifamilia kwa sababu nyumbani kuhetu samaki mara nyingi uandaliwa kwa pamoja na uliwa katika mazingira ya fura na mushirikiano. Hii nanifanya ni uone situ kama chakula, bali pia kama alama ya mushirikiano na upendo wakifamilia. Zaidi ya latha na faida zake kiafia, samaki uniamasisha kuwa na nidhamu ya kiafia na kuchagua vyakula vinavyo saidia mwili na akili. Kupenda samaki kwangu kuna nihusisha na zamani ya afya, mushirikiano na furaha. Sifu ambayo ni nazileta pia kazini kwa kujituma, kushirikiana na wenzangu na kuhakikisha tunafanikisha malengo ya pamoja kwanjia yenye uwiano na ufanisi.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni Eliud Kipchoge, napenda nidhamu yake ya mazoezi, uvumilivu na falsafa yake ya No Human is Limited, ambaye inanihamasisha kuamini kuwa kila changamoto inaweza kushindwa kwa bidii na mpangilio mzuri. Mafanikio yake katika mbio za marathon yamenifundisha kuwa uvumilivu na kujituma kila siku huleta matokeo makubwa. Hii inanihamasisha pia kazini kwa sababu najua mafanikio ya muda mrefu yanahitaji nidhamu, mshirikiano na kuendelea kuboresha uwezo wangu.

Ndio, napenda muziki wajedi kwa sababu unanihamasisha na kunipa nguvu ya kipekee. Muziki huu hasa ule unaohusiana na filamu za Star Wars, unasauti za ochesra kubwa, ala za upepo na nyuzi zinazojenga hisia za ujasiri na matumaini. Kila mara ninaposikiliza ala kama The Force Theme, Our Dwell of the Fates, nahisi kama ninaguzwa na falsafa ya No Human is Limited. Kuwa hakuna mtu aliye na mipaka iwapo ataamua kujituma na kushirikiana na wengine. Muziki wajedi hunikumbusha nidhamu, mushikamano na ujasiri wa kushinda changamoto sifa ambazo ni muhimu pia kazini na maishani. Zaidi ya burudisho, muziki huu ni alama ya maadili ya ujasiri, matumaini na mushirikiano na hivyo napenda kuusikiliza ili kunihamasisha kila siku.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wenzangu kwa kuwasiliana kwa uwazi na heshima. Napenda kusikiliza mawazo ya wengine na kushirikiana katika kutafuta suluhisho bora kwa changamoto tunazo kutana nazo. Pia ninajitahidi kusaidia pale ninapo weza kwa sababu mushirikiano huimarisha mushikamano watimu na huongeza tija. Kwa kudumisha tabia ya kuheshimiana na kushirikiana na jenga mazingira ya kazi yenye mushikamano na furaha, jambo ambalo husaidia kufanikisha marengo ya shirika.

Mwandishi ninayempenda zaidi ni gungi wa thiongo. Napenda kazi zake kwa sababu zinaguza maisha ya kila siku ya wakenya na changamoto za kijamii kwa lugha rahisi na kini na yenye kina. Riwaya zake kama petals of blood na a grain of wheat zinanihamasisha kufikiria zaidi kuhusu historia ya ukoloni na nafasi ya binadamu katika jamii. Ngugi ana uwezo wa kipekee wa kuunganisha simulizi na falsafa Jambo linalo mfanya msomaji ya ajisikie kama anashiriki safari ya kiakili na kijamii Kupitia kazi zake, nimejifunza kuwa fasihi si tu burudisho Bali ni chombo cha kutafakari na kujifunza kuhusu maisha Hii inanihamasisha pia kazini na maishani Kwa sababu najua kila changamoto inaweza kutazamwa kwa mtazamo wa kina na wa ubunifu Kwa hivyo, kupenda gunge kwangu si tu kwa sababu ya vitabu vyake, bali pia kwa sababu ananifundisha kuwa na udadisi, kujitafakari na kuleta mabadiliko chanya katika jamii.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, hatua yangu ya kwanza ni kuyakubali kwa mtazamo chanya na kutafuta kuelewa sababu yake. Ninatathmini athari zake kwa kazi yangu na timu, kisha najitahidi kujifunza mbinu mpya au kutumia teknolojia mpya inayohusiana na mabadiliko haya. Pia napenda kushirikiana na wenzangu kwa sababu, mawazo ya timu husaidia kufanikisha mabadiliko kwa urahisi. Kwa mtazamo huu, mabadiliko kwangu si tu kikwazo bali ni nafasi ya kujifunza na kukua na mara nyingi hunisaidia kuongeza ufanisi na ubunifu kazini.

Muziki ninaopenda zaidi ni muziki wa injili. Napenda muziki huu kwa sababu unanipa utulivu wa kiroho na kunihamasisha kuwa na mtazamo chanya kila siku. Unanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha thamani ya mshikamano na matumaini. Pia muziki wa njili unihamasisha kazini kwa sababu unanipa nguvu ya kuendelea kujituma na kushirikiana na wenzangu kwa moyo wa furaha na mshikamano. Kwa hivyo kupenda muziki wa injili kwangu si tu suala la ladha bali ni chanzo cha msukumo na nidhamu ya maisha.

Kampuni ya teknolojia ninayo amini zaidi ni Microsoft. Napenda kampuni hii kwa sababu imekua mstari wa mbele katika ubunifu na usalama wa teknolojia kwa muda mrefu. Bidhaa zake kama Windows, Office na uduma za wingu kupitia azar zimekuwa zikitumika na mashirika mengi duniani. Jambo linalo onyesha kiwango cha kuaminika na udhabiti wa uduma zake. Microsoft pia inawekeza sana katika kulinda faraga na usalama wa watumiaji. Jambo ambalo ni muhimu sana katika dunia ya kidigitali ya sasa. Zaidi ya bidhaa na uduma, ninaamini kwa sababu imekuwa ikisaidia jamii kupitia miradi ya kijamii na elimu ya teknolojia, ikihamasisha vijana na mashirika kukuwa kwa kutumia suluisho za kidigitali. Kupitia mfano wa Microsoft, nimejifunza kuwa kampuni ya kuwaminika si ile inayotoa bidhaa pekee, bali ile inayojali usalama, ubunifu na mchango wake kwa jamii. Hii inanihamasisha pia kazini. Kwa sababu unajua kuwa kuaminika na kushirikiana ni nguzo muhimu za kufanikisha malengo ya pamoja.

Mnyama ninaye penda kufuga ni mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni rafiki wa karibu na hutoa ulinzi nyumbani. Mbwa pia ni mnyama anaye hitaji uwajibikaji wa kila siku, chakula, mazoezi na upendo, na hii inanifundisha nidhamu na huruma. Ninapo mfuga mbwa najifunza pia mshikamano na utulivu. Kwa sababu ni mnyama anaye jibu kwa upendo na uaminifu. Kwa hivyo, kupenda mbwa kwangu si tu kwa sababu ya urafiki wake. Bali pia kwa sababu ananihamasisha kuwa na uwajibikaji na mshikamano, sifa ambazo ninazileta pia kazini.

Ndio, napenda kula popcorn kwa sababu ni vitafuno rahisi na vyepesi vinavyo nipa furaha. Kila mara ninapo kula popcorn, hunikumbusha mazingira ya sinema na mshikamano wa kijamii. Kwa sababu mara nyingi huliwa pamoja na marafiki au familia. Pia napenda popcorn kwa sababu ni chakula kisicho na mafuta mengi na kinaweza kuandaliwa kwa haraka. Jambo linalo nifundisha kuwa maisha mazuri hayahitaji vitu vikubwa, bali mambo madogo yanayo ongeza furaha. Kwa hivyo, kupenda popcorn kwangu si tu kwa ladha yake, bali pia kwa sababu inanihamasisha mshikamano na furaha ya pamoja.

Juisi ninayo ipenda zaidi ni juisi ya machungwa. Napenda juisi hii kwa sababu inaladha tamu na chachu kidogo inayo fanya iwe ya kuvutia. Pia ina vitamini C kwa wingi, jambo linalo saidia kuimarisha kinga ya mwili na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku. Kila mara ninapo kunywa juisi ya machungwa, hunikumbusha mushikamano wa kifamilia kwa sababu mara nyingi hutolewa kwenye kifungua kinywa jumbani. Kwa hivyo, kupenda juisi ya machungwa kwangu situ kwa ladha yake, bali pia kwa sababu inanihamasisha hafya, furaha na mushikamano wa kijamii.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia bora ya kujitunza kiafya na kupunguza msongo wa mawazo. Kila ninapo panda baiskeli, najihisi furaha na uhuru, na mara nyingi hunikumbusha umuhimu wa nidhamu na uvumilivu. Pia ni shughuli inayoweza kufanywa na marafiki au familia. Jambo linaloongeza mshikamano wa kijamii. Kwa hivyo, kupenda kuendesha baiskeli kwangu si tu kwa sababu ya burudani. Bali pia kwa sababu inanihamasisha kuwa na afya bora, mshikamano na nidhamu. Sifa ambazo ninazileta pia kazini.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi ya kujitunza kiafya na kupunguza msongo wa mawazo. Kila ninapotembea, nahisi utulivu na uhuru. Na mara nyingi hunipa nafasi ya kutafakari na kupanga malengo yangu. Pia ni shughuli inayoweza kufanywa na marafiki au familia. Jambo linaloongeza mshikamano wa kijamii. Kwa hivyo, kupenda kutembea kwangu si tu kwa sababu ya burudani. Bali pia kwa sababu inanihamasisha kuwa na afya bora, nidhamu na mshikamano, sifa ambazo ninazileta pia kazini.

Zoea nzuri nililo jenga ni kupanga ratiba yangu kila siku kabla ya kuanza kazi. Napenda kuandika majukumu yangu na kuyapanga kwa mpangilio wa kipaumbele. Zohea hili hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo sahihi na hufanya niwe na tija zaidi. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu na jua kila jukumu linamuda wake. Kupitia zoea hii ni mejifunza nithamu, uwajibikaji na mushirikiano bora na wenzangu. Kwa sababu ni nakuwa na muda wakushirikiana bila kupoteza mwelekeo wakazi.

Tukio muhimu katika maisha yangu lilikuwa kuhitimu chuo kikuu Tukio hili lilinifundisha nidhamu, uvumilivu na humuhimu wa kujituma ili kufanikisha malengo makubwa Wakati wa masomo nilikabiliana na changamoto nyingi Lakini kupitia mushirikiano na kujituma niliweza kufanikisha safari hio Mafanikio ya kuhitimu ya linipa ujasiri na imani kuwa kila changamoto inaweza kushindwa kwa bidii na mpangilio mzuri Hii inanihamasisha pia kazini kwa sababu najua mafanikio ya muda murefu yanahitaji nidhamu, ushirikiano na kuendelea kuboresha uwezo wangu.

Kinywaji cha baridi ni nachopenda zaidi ni juisi ya nanasi. Napenda juisi hii kwa sababu inaladha tamu na yenye ukali kidogo unaofanya iwe ya kuvutia na ya kipekee. Pia juisi ya nanasi inavirutubisho vingi vinavyo saidia afya ya mwili, hususan, vitamini na madini yanayoongeza kinga ya mwili na nguvu. Kila mara ninapo kunywa juisi ya nanasi, hunikumbusha mazingira ya pwani na mshikamano wa kilifamilia. Kwa sababu mara nyingi hutolewa kwenye sherehe na mkusanyiko wa jamii. Zaidi ya ladha na faida zake kiafia, juisi hii inanihamasisha kuwa na mtazamo chanya na furaha kwa sababu hunifanya nihisi nikiwa na nguvu na ari ya kuendelea na shughuli zangu. Kwa hivyo, kupenda juisi ya nanasi kwangu si tu kwa sababu ya ladha yake, bali pia kwa sababu inanihamasisha afya bora, mushikamano wa kijamii na furaha ya maisha. Hii inanifundisha kuwa mambo madogo kama kinywaji cha baridi yanaweza kuleta mabadiliko makubwa katika hali ya mtu na kuimarisha uwiano kati ya kazi na maisha ya kila siku.

Kila ninapo anza kazi, hatua yangu ya kwanza ni kuangalia ratiba na majukumu ya siku hiyo. Napenda kupanga kazi kwa mpangilio wa kipaumbele ili kuhakikisha mambo muhimu yanashughulikiwa mapema. Pia ni napitia baru wa pepe au ujumbe wowote wakikazi ili kujua kama kuna jambo la tharula linalohitaji kushugulikiwa. Hatua hii na nisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo sahihi na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa hivyo, kuwaza kazi kwa kupanga ratiba na kupangilia mawasiliano kwangu ni si tu swala la nidhamu, bali pia ni njia ya kuongeza tija na mshirikiano na wenzangu.

Muziki ninao sikiliza mara nyingi ni muziki wa injili. Napenda muziki huu kwa sababu unanipa utulivu wa kiroho na kunihamasisha kuwa na mtazamo chanya kila siku. Ujumbe wake na matumaini na mshikamano unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha dhamani ya mshirikiano. Pia muziki wa injili unihamasisha kazini kwa sababu unanipa nguvu ya kuendelea kujituma na kushirikiana na wenzangu kwa moyo wa furaha na mshikamano. Kwa hivyo, kusikiliza mziki wa injili kwangu si tu swala la lata, bali ni chanzo cha msukumo na nidhamu ya maisha.

Rafiki yangu wa karibu ni mtu ambaye tumekua tukishirikiana kwa muda mrefu. Napenda urafiki wetu kwa sababu unajengwa juu ya uaminifu, mshikamano na msaada wa kila hali. Ni mtu ninayeweza kumtegemea kwa ushauri na msaada na mara nyingi tumeshirikiana katika changamoto na mafanikio ya maisha. Rafiki huyu huniamasisha kua na mtazamo chanya na kunikumbusha thamani ya mshirikiano wa kijamii. Kupitia urafiki huu, nimejifunza kuwa mshikamano na uaminifu ni nguzo muhimu za maisha na sifa hizi zinaleta pia kazini.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kujua mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbali mbali. Kupitia maoni hayo, najifunza mambo mapya na kupata nafasi ya kuelewa jinsi watu wanavyofikiria. Hata hivyo, nimejenga nidhamu ya kuchuja maoni kwa sababu si yote yanayo kuwa sahihi au yenye manufaa. Zoezi hili hunifundisha uvumilivu na uwezo wa kuchambua taarifa kabla ya kuzikubali. Kwa hivyo, kusoma maoni mtandaoni kwangu si tu kwa ajili ya burudani, bali pia ni njia ya kujifunza na kukuza uwazi wa mawazo.

Napenda kuamka na jua kwa sababu kunanipa mwanzo mpya wenye nguvu na ari ya siku. Asubuhi ni wakati wa utulivu ambapo naweza kupanga ratiba yangu vizuri na kuanza kazi nikiwa na mwelekeo sahihi. Pia kuamka mapema hunisaidia kuwa na muda wa kufanya mazoezi au kusoma kabla ya kuwanza majukumu ya kikazi. Kwa hivyo, kupenda kuamka na jua kwangu si tu kwa sababu ya afya na utulivu. Bali pia kwa sababu inanihamasisha nidhamu uwajibikaji na tija kazini.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya blue. Napenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na matumaini. Mara nyingi naiona kwenye anga safi asubuhi au bahari. Na kila mara hunikumbusha umuhimu wa amani na uwazi wa mawazo. Pia blue hunihamasisha kuwa na mtazamo chanya na nidhamu kazini. Kwa sababu inanifanya nihisi nikiwa na nguvu na mwelekeo sahihi. Kwa hivyo, kupenda rangi ya blue kwangu si tu kwa sababu ya uzuri wake. Bali pia kwa sababu inani hamasisha utulivu, furaha na mshikamano wa kijamii.

Njia ninayo tumia kupumzika mara nyingi ni kusikiliza muziki wataratibu na kutembea kwa miguu. Muziki hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Huku kutembea kunanipa nafasi ya kutafakari na kupumua hewa safi. Kupitia mbinu hizi nahisi nafuu na nguvu mpya za kuendelea na majukumu yangu. Pia hunifundisha nithamu na uiano kati ya kazi na maisha binafsi. Kwa hivyo, kupumzika kwangu situ kwa ajili ya burudani. Bali ni njia kujitunza kiafya na kiakili ilikuongeza tija kazini.

Chakula cha jadi ni nacho penda zaidi ni ugali wa sukuma wiki. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi kuandaa, kinaladha safi na nisehemu ya utamaduni wa familia yangu. Kila mara ninapo kula ugali na sukuma wiki, unikumbusha mshikamano wa kifamilia na mazungumuzo ya pamoja mezani. Pia ni chakula chenye virutubisho vinavyo saidia afya ya mwili na kunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku. Kwa hivyo, kupenda ugali na sukuma wiki kwangu si tu kwa sababu ya ladha yake, bali pia kwa sababu inanihamasisha mushikamano, afya na furaha ya kijamii.

Ili kulinda mazingira, nimejenga zoea la kutumia mifuko ya kitambaa badala ya plastiki na kuhakikisha natupa taka sehemu sahihi. Pia napenda kupanda miti na kushiriki katika shuguli za usafi wa jamii mara kwa mara. Hatua hizi unisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii. Kupitia tabia hizi, nimejifunza uwajibikaji na mshirikiano kwa sababu kulinda mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Kwa hivyo, kulinda mazingira kwangu si tu kwa ajili ya afya ya dunia, bali pia ni njia ya kuonyesha nidhamu na mshikamano ninaouleta kazini na maishani.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye virutubisho vingi vinavyosaidia afya ya mwili. Kila ninapokunywa maziwa nahisi nguvu na utulivu. Na mara nyingi hunikumbusha mshikamano wa kifamilia kwa sababu nyumbani kwetu, maziwa hutolewa mara kwa mara kwenye kifungua kinywa. Pia maziwa hunihamasisha kujali lishe bora na nidhamu ya kiafya. Jambo linalonisaidia kuwa na nguvu na tija kazini. Kwa hivyo, kupenda kunywa maziwa kwangu si tu kwa ladha yake, bali pia kwa sababu inanihamasisha afya, mshikamano na wajibikaji.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima na mshikamano. Napenda kuwasikiliza kwa sababu wanauzoefu mkubwa wa maisha na mara nyingi hunipa ushauri waku nisaidia kukabiliana changamoto. Pia ninajitahidi kuwaeshimu na kuwasaidia pale inapo itajika kwa sababu naamini wazee ninguzo muhimu ya familia na jamii. Kupitia mausiano haya, nimejifunza ni dhamu, uvumilivu na mshirikiano, sifa ambazo ninazileta pia kazini. Kwa hivyo mahusiano yangu na wazee situ ya kifamilia, bali pia ni chanzo cha mafunzo na msukumo wa maisha.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu na makala mtandaoni, kwa sababu kuna nipa nafasi ya kuchunguza kwa kina na kuelewa dhana tofauti. Pia napenda kujifunza kwa vitendo kwa sababu kufanya majaribio hunisaidia kukumbuka na kutumia maarifa kwa urahisi. Mara nyingi hushiriki mijadala na wenzangu ili kupata mitazamo tofauti na kujifunza mbinu mpya. Kupitia njia hizi ni mejenga nithamu, hudadisi na uwezo wakuboresha kila siku. Kwa hivyo, kujifunza kwangu situ kwa ajili ya maarifa, bali pia ni njia ya kuongeza ubunifu na tija kazini.

Ndiyo, na wafahamu majirani zangu na tuna mahusiano ya mshikamano na heshima. Mara nyingi tunasalimiana na kushirikiana katika shughuli ndogondogo za kijamii, kama vile usafi wa mazingira, au kushirikiana taarifa muhimu. Uhusiano huu unisaidia kujisikia salama na kuwa sehemu ya jamii yenye mshirikiano. Pia nimejifunza kuwa heshima na mshirikiano na majirani ni nguzo muhimu za maisha, na sifa hizi ninazileta pia kazini. Kwa hivyo kuwafamu majirani kwangu sii tu swala la kifamilia, bali pia ni njia ya kujenga mshikamano na uwajibikaji kazini.

Ninaposherehekea sikukuu, napenda kukutana na familia na marafiki kwa sababu ni wakati wa mshikamano na furaha. Mara nyingi tunashiriki chakula cha pamoja, mazungumzo ya kifamilia na michezo ya kijamii. Pia napenda kushiriki ibada au shughuli za kiroho ambazo hunikumbusha thamani ya shukurani na mshikamano. Sikukuu kwangu ni nafasi ya kupumzika, kufurahia maisha na kuimarisha mahusiano ya kijamii. Kwa hivyo, kusherehekea sikukuu kwangu si tu burudani, bali pia ni njia ya kujenga mshikamano, heshima na furaha ya maisha.

Kwa kawaida, huenda hospitali angalau mara moja kwa mwaka kwa ajili ya uchunguzi wa afya. Napenda kufanya hivyo kwa sababu kunisaidia kujua hali yangu ya kiafya mapema na kuchukua hatua za kujikinga na magonjwa. Pia ninahakikisha nafuata ushauri wa madaktari na kufanya vipimo vinavyo pendekezwa. Nidhamu hii inanisaidia kuwa na afya bora na nguvu za kuendelea na majukumu yangu ya kila siku. Kwa hivyo, kwenda hospitali kwangu si tu kwa sababu ya matibabu, bali pia ni njia kujitunza na kuonyesha uwajibikaji.

Napenda kutembea kwenye bustani za kijani kwa sababu zinanipa utulivu na nafasi ya kupumua hewa safi. Mandhari ya miti na maua hunifanya nijisikia huru na kunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira. Pia kutembea bustanini hunisaidia kutafakari na kupanga mawazo yangu. Vizuri kabla ya kuanza majukumu makubwa. Mara nyingi ninapenda kutembea na rafiki au ndugu kwa sababu hutupa nafasi ya kuzungumza na kuimarisha mshikamano wa kifamilia. Kwa hivyo, kutembea bustanini kwangu si tu burudani, bali pia ni njia ya kujitunza kiafya na kiakili.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kusoma makala mafupi au kusikiliza muziki wa taratibu. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu wa akili. Mara nyingine napenda kutembea kidogo ili kupumua hewa safi na kuimarisha muzunguko wa damu. Pia napenda kuzungumza na wenzangu kwa sababu mazungumzo ya kijamii huimarisha mshikamano na kunifanya nihisi sehemu yatimu. Kupitia mapumziko haya, narudi kazini nikiwa na nguvu mpya na mwelekeo sahihi wa kuendelea na majukumu yangu. Kwa hivyo, mapumziko kwangu si tu kupumzika, bali ni njia ya kujitunza na kuongeza tija kazini.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa na nidhamu ya muda na uwajibikaji. Kwa sababu kuonyesha heshima kwa ratiba ni hatua ya kwanza ya kuaminika. Pia napendekeza awe na udadisi wa kujifunza na asiogope kuuliza maswali. Kwani kazi mpia huleta changamoto na nafasi ya kukua. Ni muhimu pia kujenga mahusiano mazuri na wenzake. Kwa sababu mshirikiano huongeza tija na furaha kazini. Mwisho, ajali hafya yake na uwiano wa maisha ili awe na nguvu na mwelekeo sahihi wa kuendelea na majukumu.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki hasa gitaa. Kupiga gitaa hunipa nafasi ya kujieleza kwa ubunifu na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunifundisha nidhamu kwa sababu inahitaji mazoezi ya mara kwa mara ili kuboresha ujuzi. Mara nyingi napenda kushirikiana na marafiki kwa kupiga muziki pamoja, jambo linaloongeza mshikamano na furaha. Kwa hivyo, kupiga chombo cha muziki kwangu si tu burudani, bali pia ni njia ya kujenga ubunifu na mshirikiano.

Ninaposherehekea matokeo ya timu napenda kushirikiana na wenzangu kwa kushangilia pamoja na kuonyesha furaha. Mara nyingi tunakutana kwa mazungumzo, chakula cha pamoja, au michezo midogo ya kijamii ili kuimarisha mshikamano. Kusherehekea matokeo ya timu hunisaidia kujisikia sehemu ya mafanikio ya pamoja na kunihamasisha kuendelea kushirikiana kwa bidii Pia hunifundisha kuwa mafanikio ya timu ni matokeo ya mshirikiano na ni tamu. Na sherehe ni njia ya kuthamini juhudi za kila mmoja. Kwa hivyo, kusherehekea matokeo ya timu kwangu si tu furaha, bali pia ni njia ya kujenga mshikamano na motisha ya kazi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu nahisi nikiwa na nguvu na mawazo safi ya asubuhi. Wakati huu unipa nafasi ya kupanga ratiba yangu vizuri na kuanza siku nikiwa na mwelekeo sahihi. Pia napenda kutumia asubuhi kwa mazoezi au kusoma, jambo linalo nisaidia kuongeza tija na nidhamu kazini. Kwa hivyo, kuamka mapema kwangu sii tu kwa ajili ya afya, bali pia ni njia ya kujenga uwajibikaji na mwelekeo wa maisha.

Mfereji wa televisheni ninaofuata mara nyingi ni Citizen TV kwa sababu unatoa mchanganyiko wa habari, burudani na vipindi vya familia. Kila ninapoufuata, napata taarifa sahihi kuhusu matukio ya kitaifa na kimataifa. Jambo linalo nisaidia kuwa na ufahamu mpana wa dunia. Pia napenda tamthilia na vipindi vya kijamii vinavyo rushwa kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia pamoja na familia yangu. Ufuatiliaji wa Citizen TV hunisaidia kujenga mshikamano wa kifamilia na kunihamasisha kujali maswala ya kijamii. Kwa hivyo, kufuata mfereji huu kwangu si tu burudani, bali pia ni njia ya kujifunza na kuimarisha mshirikiano wa kijamii.

Mimi hupendelea kunyoa kwa sababu nahisi nikiwa msafi na nadhifu. Jambo linalonipa kujiamini kazini na katika maisha ya kila siku. Kunyoa mara kwa mara hunisaidia kudumisha nidhamu na muonekano wa kitaalamu. Hata hivyo, ninaheshimu watu wanaopendelea kuvaa ndevu, kwa sababu ndevu pia huonyesha mtindo wa kipekee na hulka ya mtu. Kwangu kunyoa si tu suala la muonekano, Bali pia ni njia ya kuonyesha uwajibikaji na nidhamu ya maisha.

Kwa kawaida huoga mara moja hadi mara mbili kwa siku kulingana na shuguli nilizofanya. Asubuhi huoga ili kuanza siku nikiwa msafi na mchangamfu. Na jioni huoga tena baada ya kazi au mazoezi ili kuondoa uchovu na jasho. Zoezi hili hunisaidia kudumisha afya ya ngozi na kunifanya nijisikie huru na kujiamini. Pia huonyesha nidhamu na kujali usafi, sifa ambazo ni muhimu kazini na katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo, kuoga mara kwa mara kwangu si tu suala la usafi, bali pia ni njia ya kujifunza na kuongeza tija.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na virutubisho vingi vinavyosaidia afya ya mwili. Samaki hunipa protini na mafuta yenye manufaa kwa moyo na ubongo. Pia mara nyingi huliwa katika familia yangu. Jambo linaloongeza mshikamano na furaha ya pamoja. Kwa hivyo, kula samaki kwangu si tu kwa ladha yake. Bali pia ni njia ya kujitunza kiafya na kuimarisha mshirikiano wa kifamilia.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, unaojulikana pia kama prime time baseball ni kipindi cha jioni ambapo mashindano ya besiboli hupangwa ili kuvutia hatra kubwa ya televisheni na mashabiki. Katika marekani, mechi za ligi kuu za besiboli, mara nyingi hupangwa saa za jioni kwa sababu watazamaji wengi huwa nyumbani na wana nafasi ya kufuatilia. Huu ndio muda wa hadhi kubwa ambapo mashindano ya finali na michezo muhimu huchezwa ili kuongeza mvuto na hamasa ya mashabiki. Aitha, jina primetime baseball pia linatumika kama mashindano ya vijana na timu za usafiri zinazo shirikisha wachezaji wa umri tofauti kuanzia watoto hadi vyuo vikuu na hutoa nafasi ya kuonyesha ujuzi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hivyo, wakati mkuu wa mpira wa besiboli, si tu muda wa kutazama bali pia ni alama ya hathi, mshikamano, wamashabiki na ukuwaji wa mchezo huu duniani.

Ndio, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mantiki na kutatua matatizo kwa njia sahihi. Hesabu unifundisha nithamu na uvumilivu. Kwani kila tatizo lina hitaji hatua za kufikiri kwa makini. Pia inanisaidia katika maisha ya kila siku. Kama kupanga bajeti na kufanya maamuzi ya kifedha. Kwa hivyo, kupenda hesabu kwangu situ suala la masomo. Bali pia ninjia kujenga uwezo wa kufikiri kwa kina na kujiamini.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi ya asubui kwa sababu hunipa nguvu na mwelekeo mzuri wa kuanza siku. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuamka mapema, kuongeza mzunguko wa damu na kunifanya nijisikia mchangamfu kazini. Pia hunipa nidhamu ya kudumisha ratiba na kuanza siku nikiwa na mawazo safi. hAta hivyo, wakati mwingine hufanya mazoezi jioni baada ya kazi ili kupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Kwa hivyo, mazoezi kwangu ni sehemu muhimu ya maisha iwe asubuhi au jioni kwa sababu hunisaidia kudumisha afya na kujiamini.

Mimi si mtu wa kueka picha zangu mara kwa mara mtandaoni kwa sababu napenda kulinda faragha yangu. Ingawa mitandao ya kijamii ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki na familia. Ninaamini ni muhimu kuchagua kwa makini picha ninazoweka ili kuepuka hatari za usalama na matumizi mabaya. Wakati mwingine huweka picha chache za hafla muhimu kama sherehe au safari, lakini si kwa kila tukio la maisha yangu ya kila siku. Kwa hivyo, mtazamo wangu ni kutumia mitandao ya kijamii kwa uwajibikaji nikihakikisha ninashirikisha wa yaliyothibitiwa na yenye maana.